Ndiyo nimewahi kuenda maonyesho ya sana. Mimi ni mtu ambaye ni napenda sana sana. Tangu nilipo kuwa kwenye shule ya upili ya msingi. Na kwa hivyo kwa mara nyingi nimekuwa ninaenda maonyesho ya sana. Nimeenda maeneo maonyesho ya sana ili nikaweze kujijenga na kujiendeleza. Na pia nimeenda kwa sababu ya kujiburudisha. Maonyesho ya sana yamekuwa muhimu sana kwangu katika kujijenga maisha yangu ya kawaida na pia kujijenga pamoja na marafiki.

Ili kueka afya nzuri kwa kawaida mimi hufanya mazoezi na pia ninakula chakula ambacho kina nisaidia kutengeneza afya. Ninaangalia sana jinsi ambavyo ninafanya mazoezi ya mwili na pia ninaangalia sana chakula mbacho nina kila. Ninaakikisha kwamba nakula chakula mbacho haki ni haribu mwili na pia kila siku nafanya mazoezi kujenga afya.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni maombi. Wakati ambapo ninaomba ninajihisi nikiwa karibu na mungu. Na ninajihisi nikiwa na usiano mzuri na mungu. Kwa hivyo ninaangalia maombi ya kiwa ni jambo muhimu sana ambalo lina nisaidia kwenye dini katika kukua kwa usiano wangu na mungu.

Kazi ni mimi hushugulikia muda kwa kuha kikisha kwamba nina mpangilio mzuri naha kikisha kwamba kazi zangu zote ambazo nina zifanya, nina ziweka kwenye mpangilio. Ili nisikuwe na majukumu ambayo yanachukua muda mrefu sana kuliko mengine.

Mimi hupiga picha mara nyingi. Sina mara ambayo naweza nikasema kwamba huwa napiga picha kwa maana mi napenda kupiga picha. Ninapiga picha wakati ambapo tu ni kwa katika nafasi nzuri ya kupiga picha. Na wakati ambapo ninatembea nikiona mandhari mazuri pia ninapiga picha. Kwa hivyo mimi hupiga picha mara nyingi.

Mimi huwa sipendi mpira wa baseballi na kwa hivyo sijakuwa na nafasi ya kuufuatilia mpira huo baseballi. Kwa hivyo sina wakati ambao ninaweza nikasema kwamba ni wakati mkuu ambao ninaukumbuka wa mpira huwa baseballi. Kwa maana sijakuwa na nafasi ya kuufuatilia kwa karibu sana.

Alie nifundisha jambo muhimu sana ni rafiki yangu ambaye anaituwa Morris. Alinifundisha mbinu za kufanya biyashara. Ye alinifundisha jinsi ambavyo ninaweza nikafanya biyashara, nikajikuza na pia nikakuwa na adabu za kufanya biyashara ambazo zina mafanikio.

Ndio, ninapenda sana kufanya kazi nyumbani kwa maana inanisaidia na inanipatia nafasi ya kupanga kazi yangu vile ambavyo ninataka kuipanga na pia inanisaidia kuwa na mpangilio mzuri, kuwa na nafasi ya kupumzika na pia kuwa na nafasi ya kufanya kazi nikiwa na uhuru.

Mfanya biashara bora zaidi ambae ninamujua kwa sasa hivi nirafiki yangu anaito wa Morris. Nimemjua akiwa mfanya biyashara bora ambae anaroho ya kusaidia watu wengine na kuwawezesha pia wakaweze kuna wiri katika biashara zao. Na kwa hivyo na mkumbuka kwa kazi hii nzuri ambayo naifanya.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni uzoefu wa kutumia teknolojia. Katika kazi yangu ni nafasi ya kutumia teknolojia imenifundisha sana na kunipa nafasi ya kufanya kazi kwa umakinifu haswa teknolojia katika kuuza imenisaidia sana.

Mimi sipendi kuenda sinema. Huwa ninapenda tu kuangalia sinema kwa nyumba yangu na kwa hivyo huwa siendi sinema. Huwa ninapenda tu wakati ambapo ninataka kuangalia sinema ninaweza nikaangalia pamoja na familia yangu na ninaweza kuwa na wakati mzuri wa kufurahia.

Mimi hupenda kunyoa, sipendi kufaa ndevu, ninapenda wakati ambapo kichwa changu na pia uso wangu unakua msafi. Sipendi kueka nyuele mrefu na sipendi kueka ndevu, ninapenda kunyoa na kukaa kila mara kichwa kikiwa ni kisafi.

Ili kulinda mazingira mimi huhakikisha kwamba ninatumia vitu ambavyo vinaweza vikatumika tena, ninavitumia tena na tena kama karatasi, na pia ninahakikisha kwamba situmii nailoni sana, ama plastiki, ninahakikisha kwamba ninazitumia mara kwa mara.

Mafunzo ya kazi ya mbayo ni naya ona yakiwa yamenisaidia sana ni mafunzo ya kutumia teknolojia. Wakati wa kufanya kazi yamenisaidia sana ili nikaweza kufanya kazi kwa haraka kwa wepesi na pia imenisaidia sana kuweza kujijenga kama mtu ambaye ninafanya kazi nyumbani na pia kufanya kazi pamoja na watu.

Utaratibu wangu wa kila subuhi mimi mara nyingi huwa ninaamka subuhi masaa ya saa moja. Kisha amka masaa ya samoja ni nitajiandaa nipeleke watoto shuleni. Kisha nirudi nijiandae nikunywe breakfast na wakati ambapo nakunywa breakfast ninakuwa na nafasi ya kusoma neno la Mungu kwa dakika chache kisha naenda kazini.

Mara nyingi mimi hutumia pikipiki kama njia yangu ya usafiri kila siku. Ninapenda sana kutumia pikipiki kwa maana inanisaidia nisije nikakwama kwenye traffic jam. Ninaweza kufanya shughuli zangu kwa haraka sana na pia inanisaidia kuangalia wakati na kufika maeneo ambayo ninaenda kwa haraka.

Utaratibu wangu wa jioni, mimi kile kitu ambacho huwa ni nafanya mchana ukiisha. Kitu cha kuanza ninaporudi kwa nyumba ninakuwa na nafasi ya kuoga. Kisha ninakula chakula, nikisha kula chakula itakuwa na nafasi ya kufanya mazoezi kidogo. Nikisha amaliza mazoezi kidogo nikwe na nafasi ya kuomba na kisha nilale.

Mandhari mazuri ambayo nimewahi kuyaona ni mandhari ya harusi, wakati ambapo nilikuwa nimehudhuria harusi ya rafiki yangu. Mandhari ambayo ilikuwa yamewekwa pale yalikuwa mazuri sana ya kuvutia na yalikuwa ambayo hayana kelele. Mandhari ambayo yalikuwa na uwezo wa kuvutia kila mmoja.

Siku yangu ya kuzaliwa mimi huisherekea pamoja na marafiki na familia, ninapata na fasi ya kula pamoja na wao, kutembea na wao, na kisha tunakula keki na wao ili tukaweze kusherekea aswa pamoja na familia yangu na pia na marafiki wakaribu sana.

Mimi hushughulikia kazi za dharura kwa kuzigawa kwenye vitengo tofauti, ninahakisha kwamba, nime gawa kazi kulingana na vila ambavyo zinahitajika kumalizika, nina gawa kazi kulingana pia na vitengo ambavyo vinahitaji kuangaliwa zaidi, ili nikaweze kuzikamilisha kwa haraka na kwa wepesi.

Mimi ni mtu wa kuwahi, ninapenda sana kuwahi, kufanya kazi zangu kwa haraka, kwa wepesi, mapema. Kwa maana wakati ambapo nina amka mapema, ninafanya shughuli zangu nikiwa bado niko freshi. Ninhakikisha kwamba ninafanya kazi kwa uangalifu, sikosei, na hio inanisaidia sana, sipendi sana kuchelewa.

Wakati wa msongo wa kazi mimi huwa ninagawa kazi zangu kulingana na vitengo tofauti na majukumu tofauti. Ninaakikisha kwamba kazi ambazo zina udharura, ama zinaitajika kufanyika kwa dharura, ninaziweka zikiwa za kwanza. Kisha kazi zingine ambazo si dharura, ninaziweka zikiwa za kufanywa baadaye.

Mtu ambaye ana anza kazi ushauri ambao ningependa kumpa ni kwamba afanye kazi kwa bidii kwa maana kazi hazipatikani haswa kwenye taifa la Kenya. Ukipata kazi unapaswa uifanywe kwa bidii. Kitu cha pili unapo anza kazi yako hakikisha kwamba unashirikiana na watu mkafanya kazi kwenye timu ili mkaweze kunawiri.

Mimi hupenda chakula kitamu, chakula ambacho kimetengenezwa kikiwa na utamu na ladha, chakula ambacho kimetengenezwa, ambacho kime ongezwa viungo tofauti tofauti, ambacho kimewekwa chumvi nzuri lakini si kali, na chakula ambacho kina ladha ya kipekee.

Udaifu wangu kazini naushugulikia kwa kufanya kazi pamoja na watu. Ninahakikisha kwamba kati ambapo ni nafanya kazi zangu, ni nazifanya pamoja na wenzangu, ili tukaweze kufanya kazi kama timu. Hiyo inanisaidia sana kushugulikia udaifu wangu.

Mazoezi yangu ya kila siku mimi huwa ninapenda kufanya mazoezi ambao ni ya kukimbia. Haswa wakati wa asubui ninapo wa muka ninakimbia kama dakika thelathini. Kisha nina rudi na pia wakati wa jioni nafanya mazoezi ya kukimbia. Sipendi kufanya mazoezi ya jimu, mazoezi ya kukimbia ndio ninaona yakiwa muhimu kwangu.

Huwa sipendi sana kuvalia vipuli, na kwa hivyo mimi huwa sivai vipuli. Sijawai kuvalia vipuli. Ninapenda tuku kaa nikiwa mtu ambaye niko 'natural' bila kuvalia vipuli. Hiyo inanisaidia sana na kwa hivyo huwa sioni kuvalia vipuli ikiwa muhimu kwangu.